Ni nani aliye nifundisha jambo muhimu? Mama ndie aliye nifundisha jambo muhimu zaidi maishani. Mama alinifundisha nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidii. Alinionesha umuhimu wa kuwa na subira kuwaheshimu watu wote na kuto kata tamaa hata wakati mambo ni magumu. Kupitia ushauri wake na mfano wake kwa maisha, nilijifunza kuwajibika, kujituma katika masomo na kazi na kuamini kuwa mafanikio yanatokana na juhudi na tabia njema.

Je, napenda kulima bustani. Ndiyo. Napenda kulima bustani. Kulima hunipa furaha na utulivu wa mawazo. Napenda kupanda mboga na maua kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na mazingira. Kupitia kilimo cha bustani, nimejifunza uvumilivu, uwajibikaji na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Pia, mazao ninayoyapata hunisaidia kupata chakula safi na kupunguza gharama za nyumbani.

Hmm, wakati mkuu wa mpira wa beziboli, na kumbuka wakati nikiwa uwanjani kuangalia mpira wa beziboli. Ilikuwa ni siku yenye hewa nzuri na mashabiki walikuwa wengi sana. Timu mbili zilikuwa zikicheza, moja ikiwa nyumbani nyingine ugenini. Kila mtu alikuwa na hamasa, akipiga makofi na kushangilia. Tukio la ajabu lilitokea ni pale mchezaji mmoja, alipiga mpira kwa nguvu sana, hadi ukatoka nje ya uwanja. Watu wote waliinuka kwa pamoja wakishangilia na kelele zilikuwa mingi sana. Na ilikuwa mara ya kwanza kuona tukio kama hilo kwa macho yangu. Nilihisi furaha na msisimko mkubwa. Moyo wangu ulikuwa unapiga haraka kwa sababu ya shangwe za mashabiki na ushindani wa mchezo. Nilijisikia kama niko sehemu ya kitu kikubwa na cha pekee. Nikifikiria kuhusu wakati huo sasa nahisi furaha na kumbukumbu nzuri. Ulinifundisha umuhimu wa michezo katika kuleta watu pamoja, kujenga umoja na kuleta furaha. Ni wakati ambao sitasahau kwa sababu uliniacha na hisia nzuri sana.

Je, napenda kucheza michezo ya ubao? Hapana. Sipendi kucheza michezo ya ubao. Sababu ni kwamba napendelea michezo inayohusisha harakati za mwili na nguvu kama michezo ya nje. Michezo ya ubao hunifanya nijisikie kukaa muda mrefu bila kusogea. Jambo ambalo alinivutii sana. Hata hivyo, ninaelewa kuwa michezo ya ubao ni mzuri kwa kufanya kwa kukuza fikra na umakini. Lakini binafsi napendelea michezo ya kimwili kama kandanda.

Nitakueleza kwa maelezo kamili ni rahisi. Nina mnyama wa kufugwa ambaye ni paka. Paka wangu anaonekana mzuri, ana manyoya laini na macho makali yanayong'aa. Mwili wake ni mdogo lakini mwepesi na anapenda kukaa sehemu zenye joto au karibu na watu. Tabia zake ni za utulivu lakini pia hupenda kucheza. Mara nyingi hupenda kukimbia, kuruka juu ya meza au kucheza na vitu vidogo. Kitu cha kuchekesha anachofanya ni kukimbiza mkia wake mwenyewe au kuruka ghafla bila sababu. Jambo linalonifanya nicheke sana. Napenda wanyama pori hasa simba. Simba ni mnyama mwenye nguvu, jasiri na anajulikana kama mfalme wa pori. Napenda simba kwa sababu anaonyesha uongozi, ujasiri na kulinda familia yake. Ananivutia na kunifanya ni mheshimu sana kama mnyama wa porini. Kwa jumla, napenda wanyama kwa sababu unifundisha upendo, ulinzi na kuishi na maelewano na mazingira.

Juisi gani ya matunda niyoipenda? Ndiyo, juisi ya matunda ninayoipenda ni avocado. Napenda kwa sababu ni laini, tamu kidogo na yenye lishe mingi. Juisi avocado hunipa nguvu na unisafisha mwili kwa kuwa na vitamini na madini muhimu. Pia, ninapopika au kuchanganya na matunda mengine, inakuwa kitamu sana na laini kinywani. Kila ninapokinywa nahisi furaha na nishati kwa ziada ya mwili.

Mfereji gani wa TV ninaoufuata? Mfereji wa TV ninaoufuata mara nyingi ni CNN. Napenda mfereji huu kwa sababu unahusisha habari za kimataifa za kisiasa, kiuchumi na burudani. Kupitia CNN naweza kujua matukio makubwa duniani kote na kufuatilia maendeleo ya sasa. Pia, kupitia ripoti za haraka na uchambuzi wa kina. Jambo linalonisaidia kuelewa zaidi kile kinachoendelea. Ninapowaangalia, nahisi nina habari mpya, nimejihusisha na dunia na kunipa mtazamo mpana wa mambo yanayofanyika.

Chakula chenye ladha gani? Chakula ninachopendelea ni wali wa samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha mzuri na ni kitamu. Hasa pale kinapopikwa vizuri. Wali hutoa nguvu na huchangia afya ya mwili. Huku samaki wakipatiwa pritoni na mafuta yenye afya. Pia, napenda jinsi chakula hiki kinavyoweza kuunganishwa na mboga mbali mbali. Jambo linaloongeza ladha na viburutisho kila ninapokila. Nahisi nishati na furaha na mara nyingi hufanya chakula. Changu kuwa cha kuridisha na cha kukaribisha.

Nitakuambia kwa maelezo ya kina. Jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na heshima. Karibu na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi, tunakusanyika nyumbani au sehemu tunayoipenda, tukila chakula kizuri, kucheka na kusherehekea pamoja. Napenda pio kuwepo na muziki, michezo ya kufurahisha na wakati wakuzugumza na watu wa thamani, maishani mwangu. Kumbukumbu nazo penda zaidi ni, namkubuka siku ya kuzaliwa ambapo familia yangu watu alikuwepo marafiki wakashiriki, na tulicheka sana ilikuwa. Siku yenye furaha. Ni kumbukumbu ambayo haipotei kichwani mwangu kwa sababu ilikuwa ya kipekee na ya furaha isiyo kifani. Chakula wakakina yo penda yo siku. Napenda keki tamu ya chokoleti au vanilla. Mara nyingi pia tunakuwa na vyakula kama wali, nyama na mboga safi. Keki inakuwa sehemu ya sherehe na huchangia fursa ya siku hiyo kwa sababu kila mtu anaposhiriki hali ya sherehe inakuwa nzuri zaidi. Zawadi nazopenda kupokea siku ya kuzaliwa ijayo. Napenda kupokea zawadi ambazo zinaweza kunisaidia kujifunza, kucheza au kukuza vipaji vyangu. Kwa mfano, kufanya mchezo vitabu au hata vifaa vya kujifunza vipya. Zawadi hizi zinanifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni wakati wa furaha, upendo na sherehe pamoja. Na ninapenda kufanya kila kitu kwa moyo mkunjufu na kushirikiana na wapendwa wangu.

Ni nini kipo mbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni umuhimu wa kuwa na mawasiliano mazuri. Wazi na yenye tija kazini. Hii ni muhimu kwa sababu husaidia kuhakikisha kila mtu anafahamu majukumu yake, malengo ya kazi na matarajio ya timu. Baadhi ya vipengele vyake ni kuelewa kile wenzako wanachosema, kabla ya kutoa jibu. Kueleza mawazo yako kwa maneno rahisi bila utata au kuchanganya wenzako. Kutumia lugha yenye heshima na kuepuka maneno yanayo weza kuumiza wengine. Kuuliza au kurudia maelezo ili kuhakikisha kila mtu anayo elewa vizuri. Kuhakikisha mawasiliano yanachangia, timu hufanya kazi kwa pamoja na kufanikisha malengo ya kazi. Kwa kifupi, kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni ufanisi, uwazi na heshima katika kushirikiana na wenzako. Hii hufanya kazi iwe rahisi na inasaidia kuondoa mgogoro kazini.

Kucheza na nani mara nyingi? Mara nyingi nacheza na marafiki zangu. Napenda kucheza nao kwa sababu huleta furaha. Ushirikiano na mshikamano. Napocheza pamoja, tunacheka, tunashirikiana, na tunajifunza kufanya kazi kama timu. Pia, kucheza na marafiki hunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo, na kuimarisha urafiki wetu.

Natumia simu yangu kwa nini zaidi? Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana marafiki, kutazama video za elimu, za elimu, kusoma habari, na kutafuta maarifa mapya mtandaoni. Pia, natumia simu kwa burudani kidogo, kama kusikiliza mziki au kutazama video, lakini kwa kiasi, kwa kifupi, natumia simu yangu zaidi kuwasiliana, kujifunza na kupata taarifa muhimu.